Napenda kujaribu kutumia teknolojia mpya kwa sababu huongeza upatikanaji wa elimu, kujifunza, kujifunza mtandaoni ni mambo mazuri sana, husaidia kujifunza popote na wakati wowote, hurahisisha utafiti na kazi za shule, huboresha mawasiliano, teknolojia mpya huharakisha mawasiliano kupitia simu barua pepe na mitandao, hukuza ushirikiano kati ya wanafunzi walimu na jamii. Huokoa muda na gharama. Kazi nyingi hufanyika kwa haraka kwa kutumia teknoloji mpya. Hupunguza matumizi ya karatasi na safari zisizo za lazima. Hukuza ubunifu na vipaji. Husaidia kuibua vipaji vya sanaa muziki. Waandishi wa programu. Hutoa nafasi ya kubuni na kushiriki mawazo mapya. Huongeza ujuzi ya maisha ya sasa. Humpa mtu ujuzi wa teama unaohitajika duniani leo. Ama kwa maisha ya kisasa huandaa ajira za sasa na za baadae huboresha huduma za kijamii huduma za afya, benki, biashara na serikali hufanyika kwa urahisi husaidia kupata taarifa sahihi kwa wakati huchochea maendeleo ya jamii hukuza uchumi na teknolojia ya nchi. Pia alkadhalika huongeza ushindani na ubora wa kazi.

Je, unapenda kunywa maziwa, swali nzuri sana. Napenda kunywa maziwa kwa sababu maziwa yana manufaa mengi, kiafya, hasa kwa vijana na watu wazima. Manufaa ya maziwa huimarisha mifupa na meno, maziwa yana calcium na vitamini, husaidia ukuwaji wa mifupa na kuzuia mifupa kudhoofika. Hujenga misuli, huongeza nguvu na afya ya mwili, hutoa nishati, husaidia mwili kufanya kazi vizuri kila siku. Huboresha afya ya meno, huimarisha kinga ya mwili, husaidia ukuwaji wa watoto, huboresha usingizi kwa watu wengine ama.

Unapanga kazi zako vipi? Swali nzuri sana. Kwangu halisi, mimi hupanga kazi yangu vizuri kwa kuandika kazi zote nilizo nazo. Masomo ya shule, kazi za nyumbani, kama vile majukumu ya familia shughuli binafsi. Kisha napanga kwa vipau mbele. Alafu tena natengeneza ratiba. Napanga kazi kwa saa au muda. Natenga muda wa kusoma kupumzika saa zingine ama kucheza. Saa zingine nagawa kazi kubwa kwa vipande. Saa zingine naepuka visumbufu napunguza matumizi ya simu wakati wa kazi. Tafuta sehemu tulivu ya kusoma. Nazima arifa zisizo muhimu. Sitamfuata mpango wa wangu. Naanza kazi kwa wakati. Namaliza nilicho anza. Najipa motisha nikimaliza kazi. Saba nakagua na kuboresha na angalia nilicho fanikiwa kufanya. Narekebisha ratiba inapohitajika. Najifunza kutokana na makosa.

Chakula gani unachopenda kula jioni swali nzuri sana. Chakula cha jioni kwanza kinafaa kinapaswa kuwa chepesi chenye virutubisho na rahisi kumeng'enywa. Nikona chaguo kadhaa. Chakula cha jioni ugali na mboga za majani ama maharage na samaki. Wali, mboga, nyama ya kuchemsha ama yenye imekaangwa kidogo. Viazi au ndizi, mboga na mayai, chapati, dengu au njegere, uji uji uji haswa wakati nataka kupumzika, wakati mwingine mkate wa ngano na mayai, siyagi ya karanga, matunda ama mtindi ama maziwa, supu ya mboga au kuku.

Uzoefu gani wakushangaza umewahi kupata? Kwa maoni yangu, uzoefu wakijamii. Kwa mfano kuishi na watu, kufanya kazi kwa vikundi, urafiki. Nimekuja kuona imeboresha mawasiliano sana. Alikathalika kujenga uelewano na heshima. Alikathalika kusaidia kuhishi vizuri na wengine. Pia uzoefu wa kazi, kazi za nyumbani, mafunzo kazini, wakati mwingine nimefanya biashara ndogo. Manufaa yake ni kujenga ujuzi wa vitendo, kuandaa ajira au kujiajiri, ukuza uajibikaji. Pia uzoefu wa maisha, changamoto, mafanikio, makosa, kukosoana, kumenifundisha subira na uvumilivu. Kumenijenga, nikapata hekima imenisaidia kufanya maamuzi bora.

Mandhari gani nzuri umewahi kuona? Hali halisi, nimewahi kuona mandhari mengi mazuri na ya kupendeza. Nikikumbuka, nimewahi ona mandhari ya bahari na fukwe. Bahari yenye mawimbi laini, fukwe za mchanga mweupe, machweo na mawiyo ya jua, baharini. Mandhari ya anga, machweo ya jua, upinde wa mvua. Mwezi na nyota usiku, Ahh. Mandhari ya vijijini mashamba ya kijani nyumba za asili wanyama wa kufugwa. Mandhari ya mjini mji yenye majengo mazuri taa za usiku bustani za miji mandhari ya kitamaduni nyumba za kale mavazi na sanaa za asili sherehe za kitamaduni.

Ninajikinga na jua kali kwa kuvaa mavazi yanayofaa kama nguo nyepesi yenye rangi angavu na mikono mirefu inapo wezekana. Pia navaa kofia au miwani ya jua ili kulinda kichwa na macho dhidi ya mwanga mkali wa jua. Pili, najitahidi kukaa kivulini au ndani ya nyumba hasa wakati wa jua kali sana. Kama ni lazima kutoka nje, kpunguza muda wa kukaa juani moja kwa moja. Tatu, nakunywa maji ya kutosha ili kuzuhia upungufu wa maji mwilini. Kunywa maji, kuna nisaidia sana mwilini. Nasaidia sana mwili kubaki na nguvu hata wakati wa joto. Nne, inapo wezekana natumia krimu ya kujikinga na jua kulinda ngozi dhidi ya kuungua au kuharibika. Kwa jumla kujikinga na jua kali, unisaidia kulinda afya ya ngozi, kuepuka magonjwa yanayosababishwa na joto na kuendelea na shugli zangu kwa usalama.

Je, unapenda kuendesha baiskeli? Aa, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu baiskeli ni rahisi kuendesha. Ni shughuli ya kufurahisha na yenye manufaa mengi, kiafya. Napokuwa nikendesha baiskeli najisikia uhuru na mwenye furaha kwa sababu baiskeli hunipa nafasi ya kufurahia mazingira na kupata hewa safi. Pia baisikeli hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya masomo au kazi za siku. Kiafya, kuendesha baisikeli huimarisha mwili hunisaidia kufanya mazoezi ya miguu, mikono na mwili kwa jumla, jambo linaloongeza nguvu na stamina. Pia husaidia kueka mwili katika hali nzuri na kuzuia magonjwa yanayo tokana na kukaa bila kufanya mazoezi. Zaidi ya hayo, baisikeli ni njia rahisi na rafiki kwa mazingira ya kusafiri. Haichafui hewa na husaidia kupunguza matumizi ya mafuta. Wakati mwingine, naweza kuitumia kuenda sehemu za karibu kama duka au kumtembelea rafiki hivyo kuuokoa muda na gharama. Kuendesha baisikeli pia kumenifundisha nidhamu na umakini. Hasa kufuata sheria za barabarani na kujilinda. Hii hunifanya niwe muangalifu na kuwajibika ninapokuwa barabarani.

Ninahifadhi pesa vipi? Ninahifadhi pesa kwa kutenga pesa kidogo kidogo kwa mara kwa mara kwa ajili ya akiba. Kila ninapopata pesa siitumii yote naweka sehemu fulani pembeni hata kama ni ndogo. Hii hunsaidia kuzoea tabia ya kuhifadhi na kuelewa umuhimu wa subira. Pili, ninapanga matumizi yangu. Kabla ya kutumia pesa nafikiria mahitaji muhimu kama chakula, mahitaji ya shule au usafiri. Kuepuka kutumia pesa kwa vitu visivyo vya lazima ili nisipoteze pesa ovyo nahifadhi pesa mahali salama. Naweza kutumia kopo la akiba, pochi maalumu au akaunti ya benki ili kuhakikisha pesa zangu hazipotei wala kutumika bila mpango. Hii hunisaidia kufuatilia kiasi cha pesa nilicho hifadhi. Nne, ninaweka malengo ya akiba. Kwa mfano, naweza kujiambia nahifadhi pesa kwa ajilia ya kununua kitabu, nguo au kitu muhimu baadaye, malengo hunipa motisha ya kundelea kuhifadhi. Ninahifadhi pesa kwa nidhamu, mipango mizuri na malengo ya wazi. Jambo linalo nisaidia kujifunza uajibikaji wa kifedha na kujiandaa kwa maitaji ya badai.

Ninapenda kutembea msituni? Ndiyo, napenda kutembea msituni na ninaona umuhimu mkubwa wake. Kwa sababu, ni shughli ya kufurahisha na yenye amani ya akili. Kutembea katika mazingira ya hasili, kuna nipa nafasi ya kupumua hewa safi, kufurahia mandhari ya miti, mauwa, mito na wanyama wa porini. Hii hunisaidia kupumzika akili na kuondoa msongo wa mawazo. Uliokusanywa kutokana na masomo au shughli za kila siku. Alikadhalika kutembea mstuni ni mazoezi, mazuri ya mwili. Ufanya miguu, mikono na mwili mzima kufanya kazi. Jambu linalongeza nguvu, stamina na afya kwa ujumla. Pia ni njia ya kudumisha afya bila kutumia mashine au gym. Kutembea msituni pia unifunza kuheshimu asili na mazingira. Nimejifunza umuhimu wa kutunza mimea na wanyama, kuepuka, kupoteza taka na kushirikiana na wengine kwa amani. Hii hunisaidia kukuza tabia njema za kijamii na wangalifu wa kimazingira. Napenda kutembea msituni kwa sababu kuna burudisha, kuna funza heshima asili na pia kunapea mtu uzoefu wa amani na furaha, pia hunilisha mwili na akili.

Je, ni uwezo upi ningependa kuwa nao. Ningependa kuwa na uwezo wakuzungumza na kuelewa lugha nyingi. Kwa sababu kutanisaidia kuwasiliana na watu kutoka sehemu tofauti za dunia. Pia ni fursa nzuri ya kujifunza tamaduni mbali mbali. Historia na mitindo wa maisha ya watu wengine. Kujua lugha nyingi, kunanisaidia pia kupata marafiki wapya. Fursa za masomo na hata ajira katika siku zijazo. Zaidi ya hayo, uwezo wa kuelewa lugha nyingi utaboresha uwezo wangu wa kufikiri na kumbukumbu kujifunza lugha kunahitaji kuelewa kanuni, misemo na msamiati mpya jambo linalo ongeza ubunifu na kwa akili zangu pia uniwezesha kushiriki katika shughli za kielimu na kijamii kwa urahisi zaidi kwa ujumla, kuelewa lugha nyingi utanisaidia kielimu, kijami na kimaisha.